Mimi huweka picha zangu mtandaoni kama njia ya kujieleza na kushiriki hadithi yangu. Picha hunikumbusha nyakati muhimu safari na watu ninaowadhamini. Nachagua kwa makini nachokishiriki nikiheshimu mpaka na maadili yangu. Mtandaoni hunipa nafasi ya kuungana na wengine kupata motisha na kujiamini.